Habali naitwa Jesse ningependa kuelezea kuhusu filamu ninayoipenda Filamu ninayoipenda ni filamu ya komedi Kwa sababu filamu ya komedi ni filamu ambayo inayochangamusha mtu Inachekesha mtu Hasa sanasana wakati ambapo mtu ako na mawazo mengi ama mtu ako na shida ambazo zinamkumba Filamu ya komedi inaweza ikakuchangamusha na kukufanya uwe na furaha sana.

Habali natwa jesi ningependa kuwaelezea kama napenda kusoma gazeti au habali mtadaoni sana sana napenda kusoma habali mtadaoni kwa sabapu kwa mtadao utaona habali ambazo zimeekwa na kufafanuzi utaweza kuziona picha ama hata vidiyo abazo zinaelezea kuhusu habali hiyo vizuri.

Ambali, ninaitwa Jesse, ningependa kuwalezea mafanikio ya binafsi ninayo dhamini kazini. Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini, ni mafanikio ya kuweza kupata kazi imepaa juu. Imeenda juu, kiasi ya kwamba ina profit mzuri. Hata kama hakuna kazi ama biashara iko chini, unapata ya kwamba hiyo kazi bado haiwezi anguka.

Habari ninaitwa Jesse ningependa kuelezea kama napenda suruali au skati sana sana mimi napendelea kuvaa suruali Kwa sababu wakati mwingine kunaweza kuwa kuna baridi na suruali iteza kukufunikia miguu yako kutoka juu hadi chini Kwa hivyo mwili wako huwezi kupata baridi Pia suruali ni vazi ambalo linavaliwa katika maeneo mingi hata makazini na makampuni za watu.

Habari naitwa jesse nindependa kuelezea mchezaji bora wa mchezo wakikabu Mchezaji bora wa mchezo wakikabu anaitwa stephen curry, ambae ni mchezaji bora anaejulikana kote ulimwenguni na ambaye huwa anazichezea nchini za inje kama vile ya merikani ni mchezaji ambaye napenda kujiangalia mchezo wake maana naona akicheza taratibu inavizuri.

Habali naitwa Jesi, nikipenda kueleza kumbukumbu moja ya utotoni, kumbu kumbu moja ya utotoni ninayokumbuka. Ni wakati ambapo tulikuwa tunasafili, mama yangu akasahau kunichukua kutoka kwa ngali. Aliposhuka naakashuka peke yake na hatimaye gari likanza zafali bila mimi kuwa na mama yangu. Lakini badaye tulirudi tukapatana.

Habari naitwa Jesi ningependa kueleza jinsi ninavyofanya mazoezi, kwa mara ngapi mazoezi huwa nafanya kwa kila wakati kwa subabu ninaelewa na ninafahamu ya kwamba mazoezi ni muhimu sanasana kwa mwili kwa subabu inasaidia mwili kuwa na afya njema na kuweza kujikinga kutoka magonjwa mbalimbali.

Habari, naitwa JC, ningependa kuelzea ujuzi ni nao hitaji kuimarisha. Ujuzi nao hitaji kuimalisha ni ujuzi wa teknolojia ambayo ndio imekua kitu kila mtu anatumia. Hiyo ndio imekua kitu ambacho dunia inategemea na hata kwa siku zitakazo kuja. Teknolojia ndio itakayo kuwa ikitawala.

Habari naitwa Jason ningependa kueleza kinachonipa motisha kazini. Kinaponipa motisha kazini ni kuona wafanyi kazi wenzangu. Wanafanya kazi kwa amani, na ushirikiano, hata wakati ambapo mambo hayaendi vizuri ama mambo ni ngumu, wanakaa chini na kujadiliana ila kukuja na suluhisho.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuelezea kama napenda kupiga picha. Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu picha ni kitu ambacho utakiweka, uwe unakiona katika maisha ya baadae, uwe unaona vyenye, ulikuwa unakaa, hata kiumri, kiafia, pia kimaendeleo yako. Napenda sana kupiga picha.

Hambali, naitwa Jesse, ningependa kuelazea kama nimewai nunua tikiti za Tukio. Hapana, sijai nunua tikiti za Tukio kwa sababu mimi hupenda kujipanga mbele kabla ya kuenda pahali ama kuenda mchezo kujiangalia mchezo fulani ama ata kusafili kwa hivo sipendi kununua tikiti za Tukio.

Habali naitwa Jessi nigependa kuelezea kuhusu kwenda hospitali kwa mwaka naeza kaa bila kwenda hospitali kwa sababu hospitali ni bahali ambapo mtu anapoenda wakati anaugua ama mtu anaenda wakati anapo sikia mwili wake hauko sawa kwa hivyo mimi uenda hospitali wakati ambapo nasikia mwili yangu siyo mzuri.

Habari, naitwa jese, ningependa kuelezea harufu ambao ninaipenda. Harufu ambao ninayopenda ni harufu ya chakula ambacho kimetarishwa vizuri kinawekwa viporojo. Porojo kama vile nyanya, roiko, masala na vinginezo kwa sababu unacho unapoviweka hizo viungo kwenye chakula. Kinakuwa na ladha nzuri na harufu inayopendeza.